Mara nyingi mchana ninapendelea nyama choma. Ni chakula kinachopendwa sana nchini Kenya na sehemu nyingine za Afrika mashariki. Ni rahisi kuandaa chenye ladha nzuri na kina proteini nyingi. Watu wengi hupenda kula nyama choma pamoja na kachumbari, ugali au wali. Kwani huchanganya ladha na virutubisho. Pia nyama choma mara nyingi hupikwa kwa moto wa makaa, jambo ninaloongeza harufu zaidi. Na ladha ya kipeke na kufanya chakula kuwa cha kushangaza kila mara.

Uzoefu wa kazi yambao umeni fundisha zaidi na kushirikiana na timu yenye watu tofauti. Kila mtu anamtazamo wake na njia yake ya kufanya kazi na kujifunza jinsi ya kuwasikiliza, kuelewa na kushirikiana, kufundishana uvumilivu na ustadi wa kushugulikia changamoto. Pia, kazi ya pamoja ufundisha kupanga muda vizuri, kushugulikia presha na kupata mbinu mpia kutatua matatizo. Kwa kweli uzowefu huu unakufanya ue mtaalamu zaidi, unakuza mawasiliano na unakufundisha kuwa mfanisi hata pale mambo hayaendi kwa kwanjia ambavio ulipanga.

Ndiyo, mimi hutoa michango mara kwa mara. Ni jambo ambalo linalonifanya nijisikie vizuri, kiroho na kijamii. Michango inaweza kuwa kwa familia, jirani au miradi ya misaada na mara nyingi huleta furaha kwa wale unaowaunga mkono. Pia hufundisha uvumilivu, huruma na ukarimu. Kwani unaposhirikisha wengine, unajifunza kushirikiana na kusaidia bila kutegemea chochote. Kila wakati unapotoa kidogo, unahisi thamani yako na mchango wako kwenye jamii.

Mchezo wanguni ni nayo ipenda katika olimpiki ni mbio za mita mia moja. Napenda kwa sababu ni haraka ye nye msisimko mkubwa na kila sekunde inamaana kubwa. Kuangaliawa chezaji wa kikimbia kwa kasi ya ajabu, hunifanya ni jisikie msisimko na shauku kubwa. Ninakumbuka olimpiki ya London mwaka fulani, nilifurahia kutazama Usain Bolt, akifunga rekodi na kushinda dhahabu. Mchezaji huyu ni mfano wa ustadi, nidhamu na haraka zaidi duniani, hivyo kila mara unapomwona, unashangaa. Wakati wa michezo ya olimpiki na hisi furaha, mshikamano na dunia nzima na moyo wangu unacheza pamoja na wachezaji. Ni wakati wa kuungana na shauku kushangilia mafanikio na kuhamasishwa kufanya vizuri kazini na pia maishani.

Sifa muhimu za kiongozi mzuri ni wazi na mkweli, mwenye ujasiri na anayesikiliza wengine. Kiongozi anapasa kuelewa timu yake, kushirikisha mawazo ya kila mtu na kufanya maamuzi kwa usahihi bila kuogopa changamoto. Pia ni muhimu kuwa mnyenyekevu na mwenye huruma, ili watu wamtii kwa hiari na kuhimiza mshikamano wa pamoja. Kiongozi mzuri pia anaongoza kwa mfano, akifanya kazi kwa bidii, kuheshimu sheria na kushughulikia matatizo ya wananchi kwa busara.

Ndio, napenda kula samaki. Samaki wana ladha nzuri na pia ni chakula chenye afya, hasa kwa sababu wana proteini nyingi na mafuta mazuri kama omega tatu. Napenda zaidi samaki wakukaanga au wakuchoma, hasa wakiliwa na ugali au wali. Pia samaki husaidia mwili kuwa na nguvu na akili kufanya kazi vizuri. Kwa ujumla, ni chakula kizuri sana na kinachofaa kuliwa mara kwa mara.

Muziki ninayopenda zaidi ni bongo flavor. Napenda kwa sababu una mchanganyiko mzuri wa midundo ya kiswahili maneno yanayogusa moyo au unakufanya ucheke au ujiskie furaha. Mwimbaji ninayempenda sana ni AliKiba kwa sababu ana sauti tamu na nyimbo zake zina maana kubwa. Mara nyingi huskia wakati wa kupumzika au kuendesha gari lakini pia wakati wa kufanya kazi nyepesi muziki ukisikilizwa. Hasa wimbo ninayoipenda, unanifanya nijiskie furaha kuhamasika na wakati mwingine kuanza kucheza kidogo bila kutarajia. Muziki unaleta raha na unaondoa msongamano wa mawazo.